Napendelea kitanda kigumu kiasi, si kile laini sana, kitanda laini hupendeza mwanzoni lakini kwa muda mrefu huwa kinachosha mwili na kuharibu makao. Watu wengi huchanganya starehe ya muda mfupi na usingizi bora na hapo ndipo wanapokosea. Kitanda kigumu, hulazimisha mwili kupumzika kwa mpangilio sahihi, si kuzama ovyo. Huenda kisiwe cha kifahari kwa kila mtu lakini kinasaidia afya ya mgongo. Kwangu usingizi mzuri ni matokeo ya msaada sahihi si ulaini wa kupindukia.

Ninaposhugulikia makosa kazini, sianzi kwa visigizio, wala lawama. Hatua ya kwanza ni kukubali kosa waziwazi, kwa sababu kuchelewa kukiri ndiko kunakokuza tatizo kisha, nachambua kosa ili kuelewa chanzo chake, si kumtafuta wa kulaumiwa. Watu wengi hufunika makosa kwa sababu wanaogopa taswira yao, lakini huo ni udhaifu wa kitaaluma. Baada ya hapo, nachukua hatua ya kurekebisha kuweeka mfumo wa kuzuia kurudia kosa hilo tena.

Mafanikio ninayothamini kazini ni kufanikisha kazi kwa nidhamu na bila kupoteza mda. Si tu kuonekana mzuri au kupata sifa. Watu wengi hufikiri mafanikio ni tu kumaliza kazi lakini ukweli ni kuwa kwa kila hatua iliofanywa kwa uangalifu na mpagilio. Ndiko kunachojega ujuzi na heshima ya kweli pia. Nathamani, nathamini uwezo wa kurekebisha makosa haraka badala ya kusu bili kila kitu kikamilike kwa hati kwa kifupi mafanikio yangu ni pale napoweza kugeuza mpango kuwa matokeo yenye ubora si kujaribu kuonyesha tu kwamba nimeifanya kazi.